Nguvu zangu kazini huwa ni ushirikiano mwema baina ya wafanyikazi wenzangu na pia uongozi unao tusimamia pale kazini. Hili ni jambo ambalo huwa linatuwezesha kufanya kazi kwa bidii na kufanya kazi kwa ubora zaidi bila kuzozana au kudidimia.

Kila asubuhi ni napo amka, mimi huwa nafanya mazoezi. Kisha, huwa naelekea bafuni ili niweze kuoga. Badae, huwa natengeneza kiamsha kinywa na huwa na jitayarisha kujipanga na kuha kikisha kwamba natoka kwa nyumba mapema ili nielekee kazini.

Mimi huwa napenda kucheza na watoto. Ninapokuwa kazini, mimi huwa natenga muda ili niweze kucheza na wanafunzi wangu. Kwa sababu mimi ni mwalimu na huwa ni jukumu muhimu sana au ni jambo muhimu sana kutenga muda ili kuweza kuinua kiwango cha talanta za watoto au wanafunzi tunao funza.

Mimi huwa napendelea kitanda kigumu wala si kizuri. Hii kwa sababu kitanda kigumu huwa kinadumu kwa muda mrefu na huwa hainigharimu sana kuenda kutafuta kitanda kingine na huwa pia inachukua muda mrefu bila kuharibiwa na wadudu.

Kuna baadhi ya mambo tu ambayo uwa inanifanya nicheke. Kwa mfano, mimi ni mtu ambaye uwa natazama filamu, kwa mtandao ambazo huwa zinakua na ucheshi mwingi sana. Hili ni jambo, ambalo, uwa linanisaidia kutuliza akili na pia, kupumzika ninapotoka kazini.

Mimi huwa nafanya kazi na timu ya mbali. Huwa nahakikisha yakwamba tunawasiliana na hiyo timu kupitia katika mtandao. Hasaa nikitumia programu kama vile Google Meet na Zoom. Hizi ni programu ambazo huwa ni raisi kutumia katika tarakilishi.

Mara nyingi mimi huwa nacheza na wanafunzi wangu. Mimi ni mwalimu na mimi ni mwalimu ambaye huwa nafunza michezo baada ya masomo. Hili ni jambo ambalo naamini ya kwamba huwa linawasaidia wanafunzi kuwa wachangamfu na pia kufikiria wanapokumbana na matatizo ya kusoma.

Wakati wa wasiwasi, mimi ni mtu ambaye huwa nafanya baadhi ya mambo ambayo huwa inahakikisha kwamba inapunguza hile wasiwasi ambaye nikonayo. Kwa mfano, huwa napenda kutulia. Alafu, jambo lingine huwa nahakikisha kwamba na pumua hewa hadi ndani ili niweze kutuliza na kuleta mafikira zangu pamoja ili niweze kutatua jambo fulani.

Mimi huwa napenda ahina tofauti tofauti ya filamu. Kwa mfano, kuna filamu ya ucheshi na pia kuna filamu ya vita. Mimi ni mtu ambaye huwa napenda ahina iyo ya filamu. Kwa sababu huwa na nifanya ni kue na furaha sana na pia huwa na jifunza mambo mingi ni napo angalia hizo filamu.

Kuanzisha biashara, ni jambo ambalo nimefikiria kwa muda mrefu. Hii ni kwa sababu mimi ni mtu ambaye huwa na ile hamu ama huwa na hizo fikra za kujijenga kifedha. Na huwa naamini ya kwamba mtu hawezi kuwa na utajiri kama hajaji husisha na biashara yoyote. Kwa sababu huwezi tegemea mshahara ili ukue na fedha mingi.

Kitu ambacho kimenipea motisha kazini ni kusaidia familia yangu. Mimi ni mtu ambaye nimezaliwa katika familia isiojiweza ama haina iyo uwezo wa kifedha. Na ninamini ya kwamba ninapofanya kazi kwa bidii nitapata kile kitu ambacho nakiitaji kama vile fedha na hili ni jambo ambalo litaniwezesha kuinua kiwango cha maisha cha familia yangu.

Kifaa ambacho siwezi kuishi bila ni kifaa cha mtandao wa teknolojia kama vile Whatsapp, Instagram, TikTok ama hata Twitter. Hiki ni kifaa ambacho kimefanya mawasiliano kuwa rahisi na mtu anapata fursa ya kuwasiliana na wale watu au marafiki wanaopatikana sehemu mbalimbali kote duniani.

Chakula cha jadi ninachokipenda ni kumbekumbe. Kumbekumbe ni wadudu ambao huwa na madini muhimu sana kwa mwili wa binadamu. Na nakumbuka nikiwa mtoto tulikuwa tunawinda kumbekumbe. Na ni wadudu ambao huwa wana patikana hasa wakati wa mvua.